Wakati ninapohitaji msaada kazini, jambo la kwanza huwa ni kutulea na kutambua wazi tatizo lenyewe. Najipa muda kidogo kufikiria kile ambacho sijakielewa au kile kinachonikwamisha. Hili nisije kuomba msaada bila mwelekeo. Mara nyingi huanza kwa kujaribu kutatua tatizo pekee yangu kwa kusoma maelekezo kujaribu kumbu kumbu. Wali au zilizopo kama miongozo ya kazi. Barua pepe za awali au taarifa zilizoposhirikiwa na timu. Hiu hunisaidia kuelewa kama tatizo ni ndogo na linaweza kutatuliwa bila kuhusisha mtu mingine. Iwapo bado nahisi changamoto inaendelea huwa naandika chini maswali yangu au sehemu ambazo sizielewi. Kufanya hivi hunisaidia kueleza tatizo kwa wazi zaidi inapomwendea mtu wa kuniokoa. Kisha umtafute mfanyikazi mwenzangu au kiongozi wangu wa kazi ambaye ana uzoefu zaidi au uelewa mpana wa eneo husika. Ninapomuomba msaada huwa nafanya hivyo kwa heshima na uwazi nikieleza kile nilichojaribu tayari na ni wapi hasa nimekwama. Hii hufanya waone kuwa ninajitahidi kujifunza na si kutegemea msaada bila juhudi. Pia hujihusisha na kazi ya pamoja kwa kuuliza mawazo ya timu nzima. Hasa kama ni kazi inayohitaji ushirikiano. Mara nyingi mawazo tofauti kutoka kwa watu mbalimbali husaidia kupata suluhisho bora na la haraka. Katika mazingira ya kazi ya kidigitali hutumia zana kama barua pepe ujumbe wa kikazi au mikutano ya mtandaoni kuuliza maswali na kupata maelekezo. Mimi huwamini kuwa kuuliza ni njia mojawapo ya kujifunza na kukua kitaaluma. Baada ya kupata msaada, huwa nachukua muda kuelewa vizuri suluhisho lililotolewa. Si tu kulitekeleza, nauliza maswali ya ziada kama kuna sehemu ambayo, bado haijawa wazi. Ili nisirudie kosa lile, lile, siku, siijazo. Pia huandika kumbukumbu au vidokezo ili niweze kurejea. Baadaye, endapo nitakutana na tatizo kama hilo tena. Hii hunisaidia kujitegemea zaidi na kuboresha ufanisi wangu kazini. Kwa ujumla, ninapohitaji msaada wa kazini, ninaona ni jambo la kawaida na la muhimu huimarisha mahusiano kazini, huongeza ujuzi wangu na husaidia kazi kufanya kwa bora zaidi. Ninaamini kuwa msaada wa kazini si ishara ya udhaifu, bali ni dalili ya mtu anayejali maendeleo yake na mafanikio ya timu kwa ujumla.

Ninapendelea zaidi kitanda kizuri kuliko kigumu Kwa sababu hunipa faraja na usingizi mzuri Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo mwili huwa umechoka sana na unahitaji mahali pa kupumzika vizuri Kitanda kizuri hunisaidia kupumzika misuli kupunguza maumivu ya mgongo na kunifanya niamke nikiwa na nguvu mpya siku inayofuata usingizi mzuri ni muhimu sana kwa afya ya mwili na akili na kitanda kizuri huchangia hilo kwa kiwango kikubwa. Hata hivyo, sipendi kitanda kilicholaini kupita kiasi napendelea kile chenye usawa mzuri kati ya ulaini na uimara. Kitanda ambacho ni laini sana kinaweza kufanya mwili uzame na kusababisha maumivu ya mgongo au shingo. Ndiyo maana naona ni muhimu kitanda kiwe na msaada mzuri kwa mgongo, lakini bado kiwe na ulaini na wakutosha kuleta faraja. Kwa maoni yangu, kitanda kizuri ni kile kinachoupa mwili msaada unaohitajika. Huku kikihisi laini na chenye kuvutia kupumzika. Kwa upande mwingine, kitanda kigumu sana kinaweza kunifanya nishindwe kulala vizuri. Nimewai kulala kwenye kitanda vigumu, hasa nikiwa safarini au mahali ambapo chaguo lilikua ndogo.

Nina kumbukumbu moja yakutisha ambayo, bado ninaikumbuka hadi leo. Ingawa ilinitokea nikiwa mdogo, ilikuwa ni siku ya jioni, kulikuwa na giza linaanza kuingia, na hali ya hewa ilikuwa tulivu isivyo kawaida. Nilikuwa nyumbani na nilitumwa kuenda kuchukua vitu nje. Wakati huo sikuhisi hofu sana mwanzoni lakini nilipo anza kuskia sauti zisizoeleweka karibu na nyumba moyo wangu ulianza kwenda mbio sauti zile nifanya nisimame kwa muda nikijiuliza kama ni mtu mnyama au mawazo yangu tu Kadri nilivyo endelea kuskiliza, hofu iliongezeka, nilianza kufikiria mambo mingi, kwa haraka, akili yangu ikijaza nafasi kwa mawazo ya kutisha. Kila kivuli kilionekana kama kitu kikubwa na kila mwendo mdogo ulinifanya nitetemeke. Nakumbuka jinsi miguu yangu ilivyo kuwa mzito kana kwamba imenasa ardhini na nilihisi hamu kubwa ya kukimbia lakini sikuwa na ujasiri wa kufanya hivyo mara moja. Hiyo hali ya kuchanganyikiwa kati ya kukimbia na kusimama ilinifanya nijiskie dhaifu sana. Hatimae, nilijikaza na kukimbia kurudi ndani ya nyumba. Nilipo kuwa salama, niligundua kwa sauti zile zilikuwa zinasababishwa na upepo ukipiga vitu fulani nje. Ingawa ukweli haukuwa wakutisha kama nilivyo dhani. Uzoefu ule uliacha alama kubwa katika akili yangu. Nilijifunza jinsi hofu inavyoweza kukua haraka pale ambapo hatuelewi kinachoendelea. Na jinsi ya akili ya binadamu inaweza kubuni mambo makubwa kutokana na hali ndogo tu kumbukumbu hiyo ilindifundisha pia umuhimu wa utulivu na kufikiria kwa makini kabla ya kuhukumu hali tangu wakati huo nilipokutana na hali inayotisha au isioeleweka hujaribu kujiuliza kwanza na kuchangu kuchunguza kwa makini kabla ya kuruhusu hofu inishinde.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo uliowazi na kwa mtazamo wa kujifunza. Ninaamini kuwa maoni hata yale yanayo kosoa yana nafasi kubwa katika kunisaidia kukua binafsi na kitaaluma. Ninapopewa maoni, jambo la kwanza huwa ni kusikiliza kwa makini bila kukatiza. Ilielewe vizuri kile kinachosemwa na sababu zilizo nyuma ya maoni hayo. Hii hunisaidia kutochukulia maoni kwa hisia kali bali kuyaona kama fursa ya kuboresha. Wakati mwingine, si raisi kupokea maoni hasi. Hasa kama nimejiitahidi sana katika jambo fulani. Hata hivyo, hujitahidi kujituliza na kukumbuka kuwa anayetoa maoni mara nyingi. Hufanya hivyo kwa nia njema au kwa lengo la kuboresha kazi au tabia fulani. Badala ya kujitetea haraka, hujiuliza maswali kama ni, ukweli upi uliopo katika haya maoni? Au naweza kuboresha nini kutokana na haya nilioambiwa? Njia hii hunisaidia kuchukua kilicho muhimu na kuacha kisichonisaidia. Baada ya kusikiliza, mara nyingi huuliza maswali ya ufafanuzi ili kuelewa zaidi. Kuliza husaidia kuipuka tafsiri potovu na kuonyesha kuwa inathamini maoni ya mwingine. Pia hunisaidia kujua hatua zipi za kuchukua ili kuboresha. Katika mazingira ya kazi, huona maoni kama sehimu ya kazi ya timu, ambapo kila mtu anasaidia mwenzake kufikia malengo ya pamoja. Baada kupokea maoni, huchukua muda kuyafikiria kwa kina, hujiuliza ni mabadiliko gani naweza kufanya na jinsi ya kuyatekeleza kwa vitendo. Kama maoni ni mazuri, huyapokea kwa shukrani na hunitia moyo kuendelea kufanya vizuri. Kama ni maoni ya kunikosoa, huyatumia kama muongozo wa kujiboresha, badala ya kuyachukulia kama hukumu juu ya uwezo wangu. Kwa ujumla, ninapokea mauni kama zawadi ya marifa na uzuefu kutoka kwa wengine. Ninaamini kuwa mtu anayekubali maoni ya kuyatumia vizuri hukua haraka zaidi na huwa bora katika kile anachofanya. Kupokea maoni kwa unyenyekevu na utayari wa kujifunza kumechangia sana. Katika maendeleo yangu na kunifanya niwe mtu anayebadilika na kuendelea kujifunza kila siku.